Sifa za kiongozi mzuri ni kama maono. Kiongozi mzuri anamwelekeo wazi. Anapotaka kupeleka watu au shirika. La pili, wadilifu. Awe mwaminifu, mkweli na anayeshika msingi bila wadilifu. Heshima hupotea haraka. Uwajibikaji. Anakubali makosa kuwajibika na maamuzi yake. Kiongozi anayolaumu wengine ni dhaifu. La nne, uwezo wakufanya maamuzi. Anafanya maamuzi kwa wakati, hata chini ya shinikizo kusita sita kupita kiasi ni ishara ya uongozi mbaya la tano, mawasiliano bora Anaeleza malengo, matarajio na maamuzi kwa uwazi Kiongozi asiyeleweka huleta mkanganyiko la sita, kusikiliza wengine Hasikizi tu iliajibu bali iliaelewe Hii uongeza ushirikiano na heshima la saba, haki na usawa Hatendei watu kwa upendeleo. Haki ujenga imani ya kudumu. Nane, ujasiri. Anasimama na maamuzi sahihi hata ya yasipopendwa. Uongozi wa kuogopa, watu hauleti maendeleo. Na tisa, unyenyekevu. Hatumii mamlaka ya vibaya. Anajua hawezi kila kitu na yuko tayari kujifunza. La mwisho, kuwa mfano bora. Anaishi kile anachewataka wengine wafanye. Maneno bila matendo hayana nguvu.

Teknolojia mpya. Niko tayari kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya ni matumizi ya mbinu. Zana au mifumo mpya hasaa ya kidigitali. Inayoboresha au kubadilisha kabisa njia za zamani za kufanya mambo. Kwanini teknolojia mpya ni muhimu kwangu na kwa maisha yangu. Huongeza ufanisi, kazi hufanyika haraka kwa gharama ndogo hufungua fursa mpya kibiashara, ajira na masoko mapya Hutatua matatizo ya zamani kwa njia bora, kiafya, kielimu, kifedha hutoa ushindani, asiyejifunza hubaki nyuma la tano, badilika kulingana na mahitaji ya sasa, si ya kudumu kama mbinu za kale teknolojia mpya siyo anasa ni hitaji Kuikataa kwa sababu ya hofu au mazoea ni kujirudisha nyuma. Ndiyo maana ninaikubali teknolojia mpya.

Naam, naipenda muziki wa jari. Haswa, naipenda isukuti kwa sababu mimi ni mluhya, naipenda inavyotamkika, napenda muziki wajadi kwa vile huleta furaha hufanya mwili usonge kwa njia ya kimakini. Naipenda muziki wa jadi kwa sababu hutoa hisia za ujirani na mshikamano. Midundo ya jadi hutia watu pamoja kwenye sherehe, ibada na sherehe za kijamii. Hufungua kumbukumbu na utambulisho. Huwezi kupuuza mzizi wako. Mziki wa jadi unakufundisha historia, tamaduni na maadili ya jamii yako. Ni rahisi kushika, haitegemei vifaa au gharama kubwa. Hutoa burudani halisi, ni muziki wa mwili na hisia ya si kusikiliza tu, hutoa furaha, msisi mko na raha ya kweli, hufundisha na kuelimisha. Maneno yake, nyingi hubeba mafundisho, heshima, ushikamano. Napenda muziki wa jadi unaunganisha hisia, unaunganisha watu inahusiana moja kwa moja na kimaendeleo. Napenda taharaab kutoka sehemu ya pwani Kenya Mombasa. Mchanganyiko wa muziki, wa kiarabu, kiswahili, haswa, sherehe ya ndoa. Bali nimeisikiza mbira kutoka Zimbabwe pia na si mbaya vile kutumia ala ya mbira kwenye ibada na sherehe. Nazo hizo ndiyo sababu zangu za kuipenda mziki wa jadi.

Mimi hucheza mchezo aina tofauti tofauti na kila mchezo ina dip inategemea ni nani ambao nacheza nao. Kama ni michezo ya kivideo, mimi hucheza na marafiki wangu, michezo kama PUBG ama FIFA, nitacheza na marafiki wangu ambao nimezoeana nao, tufurahi, tupunguze mawazo. Mara moja moja nitacheza na watu wa mtandaoni wakati ambapo marafiki zangu hawapo. Kama ni michezo ya nje, mimi hucheza na vijana wa huku mtaani, lakini haswa mimi hucheza na timu langu, timu la Simba United, hapa la hapa kijijini. Hizo ndizo michezo haswa mimi hupenda kucheza na hao ndio watu ambao mimi hucheza nao. Shukran.

Napenda mwanga wa kati mwanga wa kati ili kulinda afya ya macho yangu. Mwanga mkali sana huchokesha macho haraka na huweza kusababisha maumivu ya kichwa. Napenda mwanga wa kati kwa sababu hauumizi macho na unaniwezesha kutazama skrini au kusoma kwa muda mrefu bila kuchoka. Pia utulivu na umakini. Sababu zangu ni kwamba mwanga mkali sana unaleta msisimko uliopitiliza. Mwanga wa kati unaleta mazingira ya utulivu yanayonisaidia kulinganisha mawazo na kuwa na umakini. Pia uhifadhi wa rangi na maelezo. Kwenye mwanga wa kati rangi huonekana katika hali yake ya asili na ni rahisi kuona picha au maandishi bila kurembua macho. Pia yanaleta mazingira ya kiasili. Unajihisi kama uko kwenye mazingira ya asili jambo linalofanya sehemu ya kazi au nyumba iwe na bashasha na isiwe kama studio ya picha. Pia kutunza wakati ambapo natumia vifaa vya teknolojia natumia mwanga wa kati ili kutunza betri na nishati. Kutumia mwanga wa kati husaidia kutunza charge ya simu yangu na pia kupunguza gharama ya stima nyumbani. Ikiwa natumia mwanga mkali, unazungumzia skrini ambayo itamaliza betri ya simu yangu. Hizo ndizo sababu zangu za kupenda mwanga wa kati.

Wakati ninapojua tuna wafanyikazi wapya, nitafanya maandalizi ya mapema kabla siku ya kwanza. Nitaandaa vifaa, nihakikishe kompyuta, barua pepe, viti, meza na vifaa vingine vya kazi viko tayari. Nitatuma ujumbe wa kuwakaribisha. Nitatuma barua pepe au fupi kuwaeleza wakati na vile ambavyo kampuni hufanya kazi. Nitawapokea siku ya kwanza, niwakaribishe mlangoni, sitamwacha asimame kwa muda mrefu, nitawatambulisha kwa timu, nitapitia naye ofisini, nikiwatambulisha wafanyikazi wenzake. Nitakuwa rafiki kwake nitamteulia pia rafiki mfanyikazi mmoja mzoefu ambaye si bosi wake wa moja kwa moja aweze kumwongoza na kumweleza kuhusu kampuni na kazi zinavyoendelea kazini Wakati mwngine nitakula chakula cha mchana pamoja nao ili wasiwe kama wageni bali wenzetu.